Mimi ni mtu wa kuamka na kuku wa kwanza. Kuna utulivu wa kipekee, unaopatikana wakati ulimwengu bado umelala. Saa zile za asubuhi hewa hua na baridi fulani safi na mwanga wa kwanza wa jua unapoanza kuchomoza, unakupa nguvu mpya. Ni kama vile mwili unajichaji upya baada ya mapumziko kwa siku. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu kabla ya kelele za mchana kuanza. Ni wakati wa utulivu ambapo unaweza kusikiliza sauti za ndege na pia kuhisi amani. Na huu ndo wakati ambao akili yangu hua na makali zaidi. Kila kitu inakua wazi na rahisi pia kueleweka. Na ukianza siku hivi unakuwa na ujasiri wa kukubaliana na lolote litakalokuja ama kujitokeza huko mchana. Kadiri mchana inavyosonga, nguvu huwa zinaanza kupungua taratibu, jua linapofika utosini na kuanza kushuka. Mwili pia huwa inaanza kutoa ishara kazi ya siku hiyo inakaribia mwisho. Mimi sio mtu wa kukesha, giza linapoingia akili yangu huanza kusinzia na kuhitaji utulivu. Siamini katika kulazimisha mwili kufanya kazi wakati unahitaji kupumzika. Ikiwa utajaribu kulazimisha mambo usiku, mara nyingi utafanya makosa au utachoka maradufu kesho yake. Kwa hivyo jioni inapofika, mimi hupunguza mwendo. Wakati wa kula chakula cha jioni kwa utulivu na kujiandaa kwa ajili ya kulala. Kulala mapema kwangu ni kama kuweka akiba ya nguvu kwa ajili ya kesho.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

Kununua vitu mtandaoni raisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona kingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivitaji. Garama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu vilivyo kwenye orotha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua. Niseme kama bithaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa itakuwa na busara nitajihadhari.